Kwa upande wangu mimi huwa nafanya mazoezi asubuhi ambapo kila siku huwa naamka saa kumi na moja alfajiri na jaribu kukimbia ili kuweka mwili saa ambapo nakimbia kilomita nane inamanisha kilometa nne kuenda upande wa milimani na kurudi ambayo huwa inachukua kalibia lisaa moja. Inamanisha ni nusu saa kuenda na nusu saa kurudi. Na hii huwa inaongezea ufanisi pale ambapo nakuwa na nafanya mazoezi kila siku. Kwa hiyo ule uwezo wa kukimbia unaongezeka. Na pale mbapo nako punguza muda wakuenda mazoezini. Uzito unaoongezeka ambao unanisababishia ile uwezo wa kukimbia kwa mda mrefu unapungua. Kwa hiyo napendelea sana kufanya mazoezi ya asubuhi yale ya kukimbia. Lakini hata hivyo kwa jioni wanapenda sana kujumika kucheza mpira. Kwa hiyo jioni huwa nafanya mazoezi ya kucheza mpira na timu ambayo nashirikiana nayo ambayo tunagawana watu kumi na mmoja upande moja na upande mwingine watu kumi na mmoja. Huwa inanisaidia sana kufanya mazoezi kwa ufasihi na kwa ufanisi zaidi.

Kwa upande wangu program nyingi ninazotumia moja wapo huwa ni Facebook, natumia Instagram, natumia TikTok natumia X ambayo zamani ilikuwa inafahamika kama Twitter. Natumia TikTok. Ndo program nyingi ambazo napenda kuzitumia sana. Hakuna kitu kengine ambacho napenda zaidi ya program ambazo nimezitaja.